Sipendi kwenda kuangalia cinema. Sipendi kwenda kuangalia cinema. Kwa sababu inachosha. Kwa hivyo napenda kutazama filamu nyumbani kwangu. Napenda kutazama filamu kwenye simu yangu au tarakilishi kompyuta mpakato ya kwangu. Kwa hivyo sipendi kwenda cinema.

Kumbukumbu nzuri kutoka utotoni ni kucheza pamoja na rafiki zangu, michezo ya utoto, michezo ya kitotoni. Ndiyo kumbukumbu nilioko nayo, ndiyo kumbukumbu ni nayo nzuri ya utotoni, kucheza na wadogo zangu, kucheza na watoto wenzangu, hasa mchezo wampira wa miguu.

Ndiyo, ninapenda kujifunza historia kwa sababu inanikumbusha mambo yaliopita, yalitokea vipi, na sasa ninaelekea wapi, baada ya kujua niko wapi, baada ya kufahamu nilipotoka. Ndiyo, ninapenda kujifunza historia kwa sababu ninajua nilipotoka, nilipo na inaweza kunisaidia kutambua au kuweza kutathmini ninapo.

Hekima niliojifunza kwenye maisha ni kujali biashara zangu mwenyewe kufanya maisha yangu mwenyewe bila kuangalia maisha ya mtu mwengine na kufuata mambo yangu yanayonihusu mimi yale ambayo hayanihusu niwaachie yanayo yanayowahusu. Ndiyo, hayo ndiyo nimejifunza lakini pia adui wa mtu ni ule wa nyumbani kwake.

Ninapenda kuongelea, ninapenda kucheza mchezo mpira wa miguu, ninapenda kucheza mchezo wa riadha, hiyo ndo mchezo ninayopenda kucheza na ninapenda kucheza pamoja na watoto au vijana wenzangu kwa sababu mchezo nisehemu ya kujenga afya ya mwili wangu kwa uraisi zaidi.

Ninasherekea mafanikio ya timu kwa kurusha picha zao kwenye mitandao ya kijamii lakini pia kwa kuambia rafiki zangu lakini pia kwa kushangilia kwa namna nayoweza. Ninasherekea mafanikio ya timu yangu kwa kuwapongeza kwa nyakati tofauti tofauti.

Ninapenda rangi nyeupe kwa ukuta wa chumba. Chumba kikiwa na rangi nyeupe kinavutia lakini pia kinaonyesha hali halisi ya usafi wa chumba kizima. Kwa hivyo ninapenda rangi nyeupe inapopakwa kwenye chumba husika.